Je, umewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana. Moja ya sehemu nilioweza kusafiri ni kuenda diani. Nilifurahia sana kuona bahari, mchanga mweupe na kusikia upepo mwanana wa baharini. Na mazingira ya hapo yalikuwa tulivu sana na pia ni ya kupumzisha akili ifaavyo.

Eleza sifa nzuri za kiongozi. Sifa muhimu sana kwa kiongozi ni uwezo wakusikiliza wengine na kuwa mkweli na kuonyesha mfano mzuri. Kiongozi mzuri ya nawaheshimu watu na kuwaongoza kwa njia mzuri na anajali mawazo yao. Pia kiongozi anapaswa kuwa na mawasiliano mazuri kufanya maamuzi kwa haki na kuhamasisha wengine wafanya kazi kwa bidii. Kiongozi mzuri hujenga timu yenye umoja na huleta mazingira ya kazi yalio na amani na mutisha.

Je, unapenda mvua? Ndiyo, napenda mvua kwa sababu mvua imetusaidia sana na njia tofauti tofauti tunaweza kupata maji kutoka kwa mvua. Pia tunaweza kupanda mimea yetu na ikaweza kunyauka na kumea vizuri kwa sababu nya mvua. Na wakati wa mvua ni mzuri sana kwa sababu waweza kufanya kazi zako bila kuchoka ama hata jasho lolote.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa kushiriki shughuli mbali mbali za kijamii kama kusaidia watu wanaohitaji msaada. Kama watu wazee walio wagonjwa wanahitaji msaada, wanahitaji vyakula, na kuwa na tabia njema kwa majirani. Pia napenda sana kutoa ushauri kushirikiana na wengine na kushiriki katika kazi za usafi au michango pale inapohitajika.

Je, ni jukumugani unalolipenda zaidi kazini? Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kufanya kazi inayohusisha kuwasiliana na watu. Napenda sana kusikiliza mawazo yao, kuwasaidia, kutatua matatizo, na pia hata kuwapa huduma nzuri. Kazi ya aina hii imenifanya sana, mimi nijisikie ni mtu ninatekeleza jambo lenyemaana sana na inanipamotisha sana ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Je ni chakula gani unachokipenda kula jioni? Chakula unachokipenda kula jioni ni wali na mboga, pamoja na kuku au Mara nyingine natumia samaki, napenda chakula hiki kwa sababu ni chepesi sana Kinasibisha vizuri na kinafanya ujisikievvizuri sana kabla ya kulala Pia napenda sana kula matunda kidogo baada ya chakula cha jioni ili kumaliza siku kwa afya na utulivu.

Je, unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali palipo tulivu, na penye amani sana, napenda pia mazingira ambayo hayana kelele nyingi, na yenye hewa safi, na pia watu wawe wachache. Mahali kama hapa hunisaidia sana mimi kupumuzika, kufikiria vizuri na kujisikia mimi nikiwa huru. Pia napenda sehemu zilizo na mazingira ya asili kama miti, maua, karibu nami na maji Kwa sababu hunifanya nijisikie nimo karibu na nature na kuwa na furaha.

Je, ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa sana kujifunza kitu kipya kuhusu teknolojia, hasa ujuzi wa kidigitali, kama uhariri wa video. Pia ningependa sana kujifunza lugha mpya ili niweze kuwasiliana na watu watamaduni, tofauti tofauti, kujifunza vitu vipya, vinasaidia sana ukuwe na ubunifu, na pia kitaaluma.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii imenifurahisha sana na imenisaidia sana kujiamsha akili. Na kufikiri mbinu za kunisaidia sana na za kushinda. Pia michezo ya ubao huwa nzuri sana kwangu kucheza na marafiki. Na hata familia kwa pamoja. Na imefanya muda kuwa mzuri zaidi.

Jee, unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea kwenye maeneo ya asili kama vile buga za wanyama misitu au kando ya maziwa. Hapo ninapopumzika na kufurahia mandhari ya kijani, hewa safi na sauti za wanyama au ndege. Nimetembea katika maeneo haya imenisaidia sana kupumzisha akili na kuwa na afya njema kwa mwili.

Je, ni zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni kitabu, kizuri, cha hadithi, nilipokea kitabu hicho kutoka kwa rafiki yangu wa karibu sana. Ame nifundisha mambo mengi mazuri kuhusu maisha na utu. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie mimi nikiwa mtu wa kuthaminiwa sana. Na pia kuniachia kumbukumbu nzuri ya urafiki wetu zaidi ya zawadi za vitu.

Jee, unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mimi upata kutumia muda wa takriban saa masaa matatu au manne mtandaoni kila siku Napenda kutumia muda huu kusoma habari kujifunza mambo mapya kuwasiliana na marafiki au familia na pia napenda kutumia mtandao kwa ajili ya burudani kama kutazama video au kucheza michezo midogo.

Je, unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Napendelea kitanda kigumu kwa sababu kinanisaidia sana kupumzisha mgongo wangu na kuzuia maumivu yoyote. Kitanda kigumu, hunifanya mimi nijisikie nikiwa salama, nikikitumia, na ni rahisi sana kulalia vizuri ata bila kupoteza usingizi.

Je, unasherekea mafanikio ya timu vipi? Inapenda kusherekea mafanikio ya timu kwanjia ya pomoja, kama kuenda kula pomoja kwenye mkahawa. Kupanga hafla ndogondogo za furaha kazini hii huimarishwa kwa mshikamano na kuhamasisha kila mtu ufanya kazi kwa bidi zaidi. Pia tunapenda kushiriki pongezi za maneno na kutambua jitihada za kila mshiriki ili kila mtu ahisi kuthaminiwa sana. Na kusherekea mafanikio pamoja mefanya timu kuwa naimara na yenye motisha zaidi.

Je, unapenda kufanya nini na marafiki zako? Napenda kufanya mambo tofauti tofauti ya kwanza tu napenda kuzungumza na kusaidiana Ingawa mtu ako na jiitihada au shida yoyote Tunaeza kusaidiana kama napenda kuwatembelea pamoja, kuangalia filamu pamoja na pia tunazungumza kuhusu ndoto zetu pia na mara nyingine tunapenda kula pamoja kushiriki katika michezo ya nje kama mipira ya miguu muda na marafiki wangu umenifanya mimi niwe mtu mwenye furaha sana na nijisikie nimepuumzika kwa shughuli za siku ndefu.

Jee, unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kwanza mimi ninapokuwa tayari kuanza kazi, napanga vitu vyangu muhimu kama kompyuta, vifaa vya kazi na orodha ya majukumu nilioyapanga kwa siku hiyo. Kisha naangalia mipango ya kazi ili nijue ni kazi gani ya kipaumbele, ni gani napaswa kufanyikwa kwa haraka. Mara nyingine napatia barua pepe ili nione kama kuna jambo la dharura kuanzisha kazi kwa kupanga vizuri kumenisaidia sana niwe na utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Je, unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika kidogo nakula chakula changu cha mchana Hii inanisaidia sana kupata nguvu na kujiandaa kwa kazi za baadaye Mara nyingine napenda sana kutembea kidogo kuzungumza na wenzangu ili niweze kupunguza msongo wa mawazo ama saa zingine naweza kuingia kwenye TikTok nikaweza kutazama video za burudani.

Je, ni aina gani ya filamu unazozipenda. Napenda filamu za aina mbalimbali lakini haswa napenda komedi na drama. Filamu za komedi zinanifanya mimi nicheke na kupumzika wakati drama zinanisaidia sana kuelewa hisia na changamoto za maisha ya watu wengine. Pia napenda filamu za akshoni kwa sababu zinanipa msisimuko na ni burudani kubwa.

Je?, Unafanya mazoezi yako asubuhi au jioni. Mimi napendelea kufanya mazoezi yangu asubuhi kwa sababu imenisaidia sana kwa msha mwili vizuri na akili zangu ziweze kufanya kazi vizuri. Mazoezi ya asubuhi inanipa nguvu pia na inaimarisha afya yangu kwa ujumla. Hata hivo wakati mwingine napendelea kufanya mazoezi jioni ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo Lakini kitu kubwa mimi napenda kufanya mazoezi ni asubuhi ili nianze siku yangu vizuri.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndio, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu imeniwezesha kuelewa kinachotokea duniani na jinsi kina vyo athiri maisha ya watu mbali mbali kupitia habari mtandaoni, televisieni na magazeti Ninaweza kupata taarifa za haraka na za kina kuhusu, siasa, michezo, sayansi na mambo mengine ya dunia.

Eleza unavyofanya kazi na timu ya mbali sisi wa kwanza sisi ufanya mikutano yetu na mawasiliano yetu kuwa wazi na ya mara kwa mara tunatumia zana kama barua pepe simu na programu za mkutano wa video kama zoom na teams ili tuwasiliane na tushirikiane vizuri kwa urahisi kwa kuwa tunajua ni muhimu sana kupanga majukumu wazi na kuweka ratiba za kazi vizuri na kuheshimiana wakati wakazi ili kila mtu afanye sehemu yake vizuri tunahakikisha kuwa tunapata nafasi za kuzungumza kuhusu changamoto na mafanikio ili tuweze kuimarisha ushirikiano wetu.

Eleza ni msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Ninapenda msimu sana wa masika zaidi kwa sababu ni wakati ambapo mazao huanza kukua na mazingira yanakua mazuri sana na kwa shughuli za nje. Hali hii ya hewa imenifanya mimi niwe mtu bora na yenye mvua kidogo na hakuna joto ambayo hufanya mimi nijisikie vizuri na pia inanipa nguvu ya kufanya kazi na kufurahia maisha pia msimu huu huniletea sana hisia za mwanzo mpya na matumaini mapya kwangu mimi.

Nini kinacho kufanya ucheke? Kinacho nifanya nicheke ni mambo ya kuchekesha kama hadithi za marafiki, vichekesho vya kweli, vinavyotokea katika maisha ya kila siku, au video za utani mtandaoni kama TikTok. Kucheka kuna nisaidia sana mimi kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Na pia ni njia nzuri sana muhimu yangu ya kufurahia.

Je, una kumbu kumbu gani nzuri za shule? Nina kumbu kumbu kumbu nzuri sana za shule kama kucheza na marafiki wakati wa mapumziko, kucheka darasani. Na pia kushiriki michezo ya shule, nilipenda sana vipindi vya sanaa na michezo kwa sababu vili nifanya mimi nijisikie mimi ni mtu huru na mwenye furaha sana. Nakumbuka walimu wetu ambao walitufanya sisi mie kama walimu wetu wakilimo. Litufanya tusikose kujua ni nini kinachoendelea ndani na nje ya shule na pia si tu kutufundisha. Alituweza kutueleza nini haswa tutacho pambana nacho huko inje. Na pia wakati mwingine ikifika ni wakati wa weekendi sisi tulienda kwenye mapumziko kwenye tulikuwa tunaita mahali petu pa kukulia. Tunaweza kuona filamu tofauti tofauti kuanzia saa kumi na mbili hadi saa nne usiku hiyo basi ilikuwa ni jitihada na ilitufanya sisi tufurahie sana na pia hatu kuachwa na yanayotokea huko ndani na huko nje ya shule.

Ni kazi gani ya nyumbani inayo kuchosha? Kazi ya nyumbani inayo nichosha mimi naeza sema ni kubeba kuni. He, kubeba kuni ni kazi ngumu sana na inaitaji nguvu nyingi sana. Mara nyingine usababisha uchovu mkubwa sana, pia inaweza kumiza mgongo na mikono yangu. Na lakini najua kazi hili muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa kweli tuneza kutumia kuni hizo kwa kupika, lakini kazi hili inachosha sana na sipendi sana kubeba hizo kuni.

Je, unatumia teknolojia ya sauti. Ndiyo, napenda kutumia teknolojia hii ya sauti mara kwa mara. Teknolojia inasaidia sana kuwasiliana kwa urahisi kama kutumia wasilisha za sauti. Na pia kuandika kwa kutumia amri za sauti badala ya kutumia keyboard. Pia teknolojia ya sauti hutumika sana kwa vitu kama ninapenda kusikiza muziki na hata kufuata maagizo ya mazoezi ama masomo mtandaoni na inafanya maisha yangu kuwa rahisi sana.

Je, unawekaji malengo ya kila mwezi kazini? Kuweka malengo ya kila mwezi kazini, mimi huanza kwa kuangalia majukumu makubwa na matarajio ya kazi kwa mwezi huo. Kisha nagawanya malengo yangu kwa hatua ndogo ndogo ili niweze kufanikisha ndani ya muda uliopo. Ninajitahidi sana kuhakikisha malengo yangu ni maalum na nayopimika sana. Yanayoweza kufanikishwa na yenye muhimu sana kuna kuwa wakati. Pia hua natumia ratiba yangu kufatilia maendeleo na kurekebisha kama kuna changamoto yote ninayopitia kwa hivyo basi naweka malengo kwa njia hii. Imenisaidia sana kubaki mimi ni mtu mwenye maelekeo na kuimarisha utendaji kazini.

Je, unashughulikia wateja wako vipi? Ninashughulikia wateja kwa njia ya upole, njia ya heshima, na kuwasikiliza kwa makini mahitaji yao na matatizo yao. Ni muhimu sana kuwajali wateja kwa kuwajibu na nisiwajibu kwa haraka na kuhakikisha kuwa wanapata msaada wanaohitaji. Pia najitahidi sana kuweleza mambo ya uwazi, kwa lugha ya rahisi, ili wateja waweze kuelewa vizuri, kutoa huduma bora, na kuwa na tabia ya kusaidia wateja kumenisaidia sana kujenga uaminifu na uhsiano mzuri wa muda mrefu.

Pole pole.

Raslimali watu.

Msimu wamvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Itapanda mahindi na maharage wiki hii, althi hiko tayari, nilisha lima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninaitaji kunua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye anambegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote, lazima nitumia wakati huu vizuri nisipoteze na fasi. Nitaomba watoto wani saidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisikusahau kitu chochote.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia mzuri.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, ni mradi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Inapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliyozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nahitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.